Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumbani. Kuna njia mzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema. Nadhani njio ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima nitengeneze tabia mzuri.

Nywela zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja inahitaji nywila. Nilikuwa na kitumia nywila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka aje zote. Labda niandike mahali salama. Au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi tatu. Usalama wa mtandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali. Lazima nijilinde na data yangu.